Ndiyo, nimewahi kushiruki mashindano kadhaa kama mhandisi wa umeme hasaa area inayohusiana na ubunifu wa teknolojia nishati mbadala na uhandisi wa mitambo ya umeme. Katika mashindano hayo, tulihusiana na timu nyingine za wahandisi kubuni suluhisho la kiufundi kwa changamoto halisi kama vile mashindano ya ubunifu wa nishati safi yaani renewable energy. Tulitengeneza mfano wa mfumo wa solar unaoweza kuhifadhi na kusambaza umeme kwa vijiji visivyo na gridi. Ilikuwa fursa nzuri wa kutumia ujuzi wa circuit design, power management na microcontroller programming. Mashindano ya ubunifu wa vifaa vya kiotomatiki. Kiotomatiki niilishiriki katika kubuni mfumo wa kuthibiti taa za barabarani kiotomatiki ukitumia sensors na aduwe. Na mashindano haya yalisaidia kuimarisha ujuzi wa problem solving.

Napenda kuwa mahali palipo na utulivu, usafi na hewa safi, ambako unaweza kufikiri kwa umakini na kufanya kazi kwa ufanisi. Kama mhandisi umeme napendelea mazingira yenye mpangilio mzuri wa kazi, vifaa kiteknolojia na watu wenye nia ya kujifunza na kushurikiana mawazo mapya. Wakati mwingine pia napenda kuwa mahali pa kijani penye miti au bustani, kwani hewa safi na utulivu husaidia kunipa ubunifu na nguvu mpya. Na kwenye katiza mapumziko napenda maenoe yenye muziki wa taratibu, mandari mazuri au pwani ya utulivu kama vile mombasa sehemu ambapo akili na mwili hupumzika vizuri.

Ninaainisha kazi na maisha binafsi kwa kuweka mipaka na ratiba iliowazi. Wakati wa kazi nazingatia majukumu yangu kama kamili kama vile kupanga miradi umeme, kufanya majaribiwio ya mifumo, au kushugulikia maswala ya kiufundi. Lakini baada ya kazi napenda kutoa muda wa kupumzika, kuwa na familia au marafiki au kufanya mambo ninayoyapenda kama kusikiliza mziki, kufanya mazoezi au kusoma vitabu vya teknolojia. Naamini kuwa usawa kati ya kazi na maisha binafsi ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Wakati nikiboresha ufanisi kazini pia nahakikisha sipuuzi upande wa maisha unaonipa furaha na motisha kuendelea kufanya vizuri.

Ndiyo napenda mvua, hasa kwa sababu inaleta tulivu na hewa safi. Mvua hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye mawazo mapya. Hasa nikisikia sauti ya matone yakigonga paa ni hali ya kupumzika na kufikiri kwa kina. Pia napenda mvua kwa sababu inahuisha wa mazingira. Inafanya miti kuwa ya kijani na inatoa hisia ya amani na maisha mapya, hata hivyo. Kama mhandisi wa umeme lazima pia niwe makini. Niwe salama wakati wa mvua hasa nikifanya kazi. Karibu na vifaa vya umeme.

Wakati ninahitaji msaada kazini nachukua atuwa ya kwanza kuuliza au kushauriana na wenzangu au wakubwa wangu bila kusita. Naamini kwamba kushiriki na wengineni ni njambo ra kujifunza na kutatua changamoto haraka. Kabla sijatafta msaada, mi hujaribu kuelewa tatizo vizuri, kwenye utafiti mdogo au kujaribu suruhisho kadha mwenyewe. Kisha nikishindwa naelezea wazi kile nilichojaribu na mahari ambapo nimekwama ili anayenisaidi aweze kunielewa kwa uraisi. Kwa kufanya ivo, sii tunapata msaada bali na pia napanua uwelewa wangu na kujifunza mbinu mpya za kutatua matatizo katika uhandisi wa meme. Pia ninajifunza umuhimu wa team work na mawasiliano mazuri kazini.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyoahusiana na science, technology na ubinifu. Kwa sababu vya inabini perhaps kwa mwona maarifa mapya. Mfano ni vipindi kama vile megastructures, how it's made, how discoveries of engineering ambavyo inaonyesha jinsi vitu vikuba vya kipekee vinavyounda pia napenda kutazama vipindi vya habari na mijadala ya maendeleo ya Afrika kwa sababu inansaidia kuelewa changamoto na fursa zilizopo katika taaluma ya wandisi ya hapa Kenya na duniani. Kwa nyakati za mapumziko pia napenda vipindi vya vichekisho vipindi vya utali ama kuonyesha mandhari mazuri ya Kenya vile inasaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuburudika kidogo.

Napendelea kunyoa ndevu na kuwa na uso safi na nadhifu. Hiyo inafanya nijisikie safi na ni ya mpangilio mzuri na wa kitaaluma hasa ninapokuwa kazini au kwenye mchiyano ya kazi. Hata hivyo kuna nyakati ambazo napenda kuwacha ndevu kidoga hasa wakati wa likizo wa mwishoni mwa wiki. Inatoa mwonekano wa utulivu na wa kiasili zaidi. Kwa ujumla napenda kuzingati usafi na muonekano unaoendana na mazingira ninayokuwa.

Njia ambazo ninajistawisha wakati wa likizo. Najitayarisha kwa kupumzika kujiburudisha na kupata nguvu mpya. Chinzi navyo jipanga. Moja ni kuandaa ratiba ya likizo. Napanga shuguli muimu lakini si kwa shinikizo kama ziara za familia marafiki au kutembelea sehemu za utalii napanga muda wa kupumzika peke ili akili na mwili vipate nafuu. Pia kupumzika nakufuraia, kufanya shuguli nazopenda kama kusoma vitabu kusikiliza mziki au kutazama vipindi vya televisheni. Kutembea maeneo tulivu ya kisi asili kama pwani milima au bustani ili kupata utulivu na nguvu.